Chakula gani cha jadi unachopenda? Chakula cha jadi ninachokipenda ni chakula chenye ni sambusa, sambusa. Napenda sambusa kwa maana. Naweza kuliwa wakati wowote wa siku, yaani naweza kuliwa asubuhi, kaliwa mchana, kaliwa usiku, kaliwa kama chakula, kama mkate, kaliwa kama chakula cha katikati ya siku, yaani kwa hivyo napenda sana chambusa au sambusa.